Nina kipawa cha kuimba, napenda sana kuimba, wimbo tofauti tofauti, ikiwa ikiwemo wimbo za kuwabudu, wimbo za kusifu, na pia wimbo za kitamaduni nilianza ku Nilianza ku kujua kuwa niko na kipaji hiki cha kuimba nilipo Nilipoenda katika mashindano ya uimbaji pale nilipo kuwa nikiwakilisha shule yangu katika uimbaji na nilieza kuibuka mwimbaji bora zaidi katika nchi mzima katika shule ya msingi Hapo ndipo nilieza kupata nguvu zaidi ya kujikuza, ku kutaka kupata ujuzi zaidi wa kuimba sana sana naeza kuimba wimbo za kitamaduni na naeza kufanya vizuri sana katika sekta iyo ya kuimba wimbo za kitamaduni Nilipata wazo hii ya kuimba kutokana na mama yangu, mama yangu alikuwa anapenda sana kuimba ndipo alipo nilea nikiwa akiwa ananifunza jinsi ya kuimba, jinsi sauti inavyobadilishwa katika nyimbo tofauti tofauti na jinsi jinsi mwili unavyosongezwa pale una unavyoimba na pia mkao wa mdomo. Hapo ndipo nilieza kupata msi msi mmmh miundo misingi ya kuanza uimbaji na nikapenda sana kuimba na kila wakati ninapo ninapo wakilisha shule au jamii katika uimbaji najihisi naski najihisi mwenye wingi wafuraha na naeza kufurahia sana kipaji changu.

Usiku kabla ya kulala, naweza kuanda chakula changu cha jioni. Pale ambapo nawez kuhakikisha kuwa nimeweza kuanda chakula kizuri, ambayo ni zito. Kisha nala, baadaye, nakuwa na mapumziko mafupi, baadaye nitangarisha meno yangu. Kisha nitaenda kwenye shajara yangu, nianze kuandika mambo ya ambayo nilifanya siku hiyo na ni malengo yapi niliweza kutimiza na nianze kulinganisha na yale malengo ambayo nilikuwa nimeipangia kutimiza siku hiyo na nianze kufanya utafiti wa nini sijaweza kutimiza na ni kwa nini sijaweza kutimiza Kisha, baada ya kumaliza kurejelea shajara yangu na kuandika shajara mpya Naeza kuelekea bafuni ili niweze kuoga Baada ya kuoga, nakuwa na maombi mafupi Hili mwenyezi Mungu aweze kunilinda usiku mzima na kunijalia usiku mwema Kisha nalala.

Naoga takriban mara tatu kwa siku. Ikiwa kuna jua kali, nahakikisha kuwa nimeoga mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana, na usiku ninapoenda kulala. Ila, kukiwa ni msimu wa baridi na mvua mingi, naweza kuoga mara mbili kwa siku, naweza kuoga asubuhi, pale ninapoelekea shuleni ama kazini, ama pia ninapokuwa tu nyumbani baada ya mazoezi, naweza kuoga. Sitaweza kuoga mchana ikiwa kuna mvua ua baridi, kisha nitaweza kuoga usiku kabla ya kulala.

Napenda mvua unaonyesha katika hali ya wastani, isieze kuwa mvua mingi zaidi au mvua kidogo. Napenda mvua wastani kwa sababu inaeza kukuza mimea ambayo ina afya, inaeza kuleta maji ambayo ni safi na yasiyo na madhara yeyote. Ila mvua mingi inaeza kusababisha maafa, pale mbapo inaeza kuleta mafuriko, inaeza kuua mimea, pia wanyama, pia wanyama wa majini yanaweza kuwaua, na pia mvua kidogo, kiwango cha chini, inaeza kuleta madhara mbali mbali. Kama vile inaeza kusababisha kiangazi, pale ambapo mimea inaweza kunyauka. Na pia mifugo wanaeza kukosa maji na, wanaeza kuangamia. Na wakati mvua unanyesha mvua wa wastani, ineza kufurahia sana kwa kuwa. Mazao yatakuwa mazuri na yatakuwa mengi.

Ndiyo, ni mewai kudhuria tamasha mbali mbali za mziki na inileza kupenda sana. Jinsi watu walivyokuwa wengi, wakieza kuimba kwa nguvu na kwa furaha. Pale ambapo walikuwa naonekana wachangamvu na waneza kuleta hali ya hanga ambayo ni inapendeza, hali ya hanga ya uchanga mfu na furaha. Pia nilikuwa napendezwa, ninapoona wanamziki tofauti, tofauti, wakieza kuimba kwenye stage, nilieza kwa bora zaidi, nilieza kufuraiya, nilieza kupata fursa ya kueza kuimba pamoja na wawo na kufurai pamoja na wao tamasha hii ilieza kunitia moyo zaidi ya kukuza kipaji changu cha wimbaji ili na misiku moja pia nyeze ku nieze kuautubia watu nyeze kuimbia watu wengi kiwango hicho.

Mara mingi napenda kusoma habari mtandaoni. Kwa kuwa habari za mtandahoni ni habari ambazo naweza kupata muda wowote ule. Nikilinganisha na gazeti ambapo na ni lazima niweze kutembea kuelekea pale madukani ili kuweza kununua gazeti ili niweze kupata habari hizo. Ila, habari za mitandaoni naweza kupata myda wowote ule ninapohitaji. Ikiwa kuna baridi au, kuna joto, au niko kwenye kazini, ama niko nyumbani naweza kupata habari za mitandaoni. Na habari za mitandaoni imeweza kurahisisha kazi zaidi, imeweza kupunguza muda mwingi wa kupoteza kwenda kununua gazeti. Pia imeweza kupunguza uchafuzi wa mazingira kutokana na ununuzi wa gazeti. Pale ambapo unaweza kupata watu wananunua gazeti na kuweza kuvitupa ovyo ovyo. Imeweza kupunguza uchafuzi wa mazingira. Na pia imeweza kupunguza pesa ambazo zinaweza kutumika kununua gazeti. Pale mtandaoni unaweza kupata habari bila kununua.

Napenda sana kusikiza muziki wa reggae. Na sana sana reggae zinazoimbwa na na Lucky Dube. Napenda muziki huu kwa sababu inaelimisha. Ina mistari ambayo inagusiana na hali tofauti tofauti katika maisha. Na unaweza kupata mafunzo mengi kutokana na wimbo huu. Unaweza kujifunza mengi kuhusiana na maisha jinsi ya ya ya kuishi pamoja na watu na kadhalika Pia napenda kusikiliza muziki wa reggae wakati Wakati ambayo niko mapumzikoni baada ya kazi baada ya siku Baada ya siku ndefu naweza kusikiliza. Pia, wakati ambapo nina nina migogoro ya kibinafsi, naweza kusikiliza nyimbo hizi ili niweze kupata utulivu, ili niweze kutatua kutatua migogoro. Ninaposikiliza wimbo huu wa wa reggae, naweza kupata utulivu wa kiakili, na naweza baadaye, naweza kukuwa mwepesi wa kuwaza tena.

Alie nifundisha jambo muhimu ni mama yangu mzazi alieza kunifundisha kuwa kila wakati katika kila hali napaso kuwana nidhamu kwa heshimu wakubwa kwa wadogo kwa heshimu nina wajua kwa nisia wajua na jambo hili nimeza kunisaidia sana katika maisha yangu ya sasa Pala mbapo naeza kujumika pamoja na wanajami mbali mbali kutoka sehemu mbali mbali Naeza kuheshimu kila mmoja bila kuangalia ni mdogo, ni mkubwa, masikini, au tajiri ama ana akili timamu ama ana akili ana akili mbaya naeza kuwaheshimu ote kwa jumla na pia pale kazini neza kufanya kazi na wenzangu naeza kuwaishimu wenzangu kazini na jambo hili limeza kunisaidia pale kazini nikeza kupewa vio vingi tofuti tofauti kutokana na heshima na pia pale ninapeenda kuwaongelesha wanajamii kusu mradi fulani ambao ninapenda kutekeleza katika jamii yao heshima yangu inaeza kufanya wanajami wawezi kunikubalia kuyeka miradi hiyo pale.

Naweka nenosiri salama kwa kutumia nenosiri refu na yenye mchanganyiko kwa mfano naeza kutumia nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi kama nane au hadi kumi na mbili. Urefu wa maneno nane hadi kumi na mbili yenye mchanganyiko wa herufi wa silabi nambari na alama ya nyota ama alama yoyote ile pia naeza kuifadhi nenosiri kwa kuepuka kutumia maneno rahisi kama vile jina yangu tarehe yangu ya kuzaliwa ama kutumia neno kama vile password ama kutumia nambari kama vile moja mbili tatu nne tano Naeza kuepuka hayo Pia, naeza kuhifadhi nenosiri yangu kwa kutoshiriki nenosiri yangu na mtu yeyote yule Naeza kujiekea mimi mwenyewe nieze kujua mimi mwenyewe bila mtu yoyote yule kuijua Pia naeza kutumia nenosiri tofauti tofauti katika kila akaunti, kila akaunti ninayofungua iwe na nenosiri yake. Na pia naeza kutumia programu ya kuifadhi nenosiri ili ieze kwa salama zaidi.

Na shugulikia mda kazini kwa kueka vipaumbele naeza kupanga shughuli zangu kulingana na vipaumbele ni shuguli gani ambayo ni muhimu sana inaitakiwa kufanywa kwanza Kisha shuguli ambazo si muhimu zaidi naeza kufanya mwisho jambo ambalo si ya dharura naeza kushugulikia mwisho kabisa Pia, nezakuunda ratiba na neza kufuatilia ratiba ile kwa ukaribu. Pale ambapo najua mda fulani na paswa kufanya jambo fulani. Na jambo hilo lineza kuchukua mda wa masa fulani. Jambo hilo lineza kunisaidia sana kueza kuchunga mda wangu, niseze kupatwa na mda. Pia, nezakushirikiana na timu yangu vizuri, pale ambapo pana umoja, kazi neza kufanywa kwa uraisi zaidi, kushinda wakati ambapo neza kufanya peke yangu. Pia naweza ku neza kufuatilia kwa karibu kufuatilia kwa karibu mda mba umeza kwekwa ratiba mbaye umeza kwekwa pale kazini na kuizingatia zaidi.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii na muda mwingi naweza kuwa pale mitandaoni nikiweza kufanya mambo mengi kama vile kuzungumza na rafiki zangu na wanajamii pia kufanya utafiti mbali mbali na pia natumia mitandao ya kijamii kama kwa ajili ya burudani Wakati ambapo nimeweza kufanya kazi nzito na nikaweza kuchoka na ingia pale kwenye mtandao wa jamii na kuangalia video tofouti video fupi fupi ambayo inaucheshi ili niweze kujiburudisha na kupumzisha akili Wakati ambapo niko kazini naweza kutumia mitandao ya kijamii kufanya utafiti mbali mbali kulingana na kazi ninayo fanya kwa mfano Ninapofanya kazi ya miradi naweza kufanya utafiti kwa jinsi gani ninaweza kutatua tatizo fulani inayo nikumba pale kazini Naweza kutafuta ushauri kutoka kwa wanajamii na jambo hili limeweza kunisaidia sana kutimiza maono yangu katika kuendesha miradi.

Ndiyo nasoma gazeti ila siwezi kusoma gazeti kila siku kwa sababu ya changamoto ya muda wa kusoma gazeti na pia kutokuweza kupata gazeti ya siku hiyo ya habari hiyo inayojiri. Na pia changamoto ya kuto pata pesa ya kununua gazeti. Ila wakati mwingine ambao niko ambapo niko mapumzikoni na sina shughuli yoyote hiyo ya kweza kufanya, naeza kusoma gazeti ili kupata taarifa mbalimbali, habari yanao endelea nchini na pia ulimwenguni kwa jumla. Na pia wakati wa mapumziko napenda kusoma gazeti ya kuchekesha, neza kupata maneno yanayo chekesha ili kupumzisha akili. Na pia kwa kuwa napenda historia, naeza kufuatilia historia ya watu mbalimbali katika gazeti na naeza kujua jinsi wanavyo, jinsi wanavyo mitindo wanayotumia ili waeze kufanya vyema zaidi katika maisha na pia naeza kuiga mfano wao na jambo hilo limeweza kunifanya nikaweza kutimiza ndoto mingi sana katika maisha.

Napenda kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Mara mingi naweza kuhisi kuwa kazi ninayofanya kwa ushirikiano imeweza kuwa inaweza kufanikiwa zaidi. Na inaweza kuwa ni kazi nzuri zaidi. Ninapolinganisha na kazi ninayofanya pekee yangu. Pale ninapofanya kazi pekee yangu. Naweza kufanya makosa madogo madogo yanayoweza kusababisha kazi hiyo kukosa kuwa bora zaidi ila tunapofanya kwa ushirikiano na kila moja anapoleta mawazo yake hata pale tatizo linapotokea kila mmoja anakuja na wazo lake la kutatua tatizo hilo kama bado ni changa na haijaweza kudhuru shughuli Hapo ndiyo maana napenda kufanya kazi na wengine.

Ndiyo napenda sana kucheza ngoma na nirahisi kuwa nina talanta maalumu katika sekta iyo ya uchezaji ngoma Ila tu sijaweza kukua studi zaidi katika sekta iyo ya uchezaji ngoma na naweza kuchukua muda wangu mwingi ilikuweza kujifunza namna ya kucheza ngoma tofauti tofauti Ikiwemo ile ya lingala, bongo au ngoma yoyote ile ya kitamaduni Naweza kufanya mazoezi kila wakati Wakati mwingine pia naweza kuhudhuria mafunzo ya uchezaji ngoma Ili niweze kuimarisha talanta yangu na ndoto yangu ku ni kuweza kushiriki katika mashindano mbali mbali ya uchezaji ngoma na niweze kuibuka mchezaji bora zaidi na ili niweze kupewa zawadi mbali mbali. Ningependa sana kutimiza ndoto hii na kila wakati ninapo jifundisha na kushika namna tofauti tofauti ya kucheza ngoma mbali mbali, naweza kufurahia sana na naweza kujihisi kuwa nina nguvu mpya ya kuendelea kujiboresha zaidi katika sekta iyo.

Mafunzo ya nayo nisaidia kazini ni yale mafunzo ya nayo boresha kazi moja kwa moja na pia kuleta tabia ya ufanisi pale kazini kwa mfano mafunzo ya uongozi Mafunzo imeza kunisaidia ilikuwa na uwezo wakusimamia watu wanapoendesha miradi mbali mbali na pia kusimamia vifaa na vio tumika pale kazini na kuhakikisha kuwa rasilimali ineza kutumika vizuri Pia mafunzo wamba ya meza kunisaidia ni yale mafunzo ya kujinsi ya kufuatilia muda. Hii meza kunisaidia kupanga kazi yangu kulingana na vipaumbele. Na pia imeza kunisaidia kufuatilia ratiba yangu kwa ukaribu hili nisieze kupoteza muda na pia imeeza kunisaidia kushirikiana na wenzangu Pia mafunzo ya mawasiliano bora pale kazini hili limeza kunisaidia kufanya kazi kwa ushirikiano wakaribu pamoja na timu Imeza kunisaidia kuwa na uwezo wa kutoa maelezo kuhusu jambo fulani, kupeana maelezo ya kina na kwa kikisha kuamba wale ambao ninaeza kuwaelezea, waneza kunyelewa na pia imeza kunifunza kuwa kuweza kuwasikiliza wenzangu wanapo wangea kwa umakini na kweza kuelewa ni mimi ya aswa wanaeza kueleza.

Diyo, napenda kuvaa kofia yenye muundo maalumu kulingana na hafla ninayohuduria. Pale ninapohuduria hafla ya harusi naweza kuvaa kofia kofia maalumu ambayo ni kubwa na yenye maua ya kuvutia ili ieze kulingana na hafla hiyo. Pia napenda kuva kofia wakati wa jua, wakati wa jua kali ilieze kunizuia kutokana na ukali wa jua, jua lisieze kunichoma zaidi na pia wakati wa mvua nezakuvalia kofia ili msieze kunyeshewa kichuani.

Nafanya kazi kwa ushirikiano na wengine kwa kuweka malengo ya pamoja pale ambapo ninawaita wenzangu wote kwenye mkutano moja ili tuweze kuweka malengo ya kazi hiyo, ni nini tunataka kufanikisha baada ya kazi hiyo, ni malengo yapi Tunayoanza kutimiza kwanza kuweka vipaumbele, ni malengo yapi tutaweza kutimiza kwanza, ni jambo gani la dharura tunaweza kulishughulikia kwanza, Kisha ni jambo gani lisilo la dharura sana ambalo tunaweza kulishughulikia baadaye na pia kwa kuzungumza kwa uwazi na heshima nahakikisha kwamba pale tunapofanya kazi pamoja, tunaweza kuwa na mazungumzo ya uwazi pasipo na siri yoyote na pia kwa mazungumzo ambayo ni ya heshima Kila mfanyakazi anaweza kumheshimu mwezake na pia kwa kuyadhamini dhamini maono ya wengine pale ambapo mwenzangu anaweza kutoa maoni tofauti tofauti kulingana na jambo fulani Naweza kuyathamini maoni yao na kurekebisha mahali ambapo naona yanakinzana na mawazo yangu Pia kwa kutatua migogoro kwa njia ya busara pale ambapo tunaweza kuketi chini kwa pamoja na kuangalia ni wapi ambapo jambo gani ambalo linaweza kuleta migogoro baina yetu na kuweza kuona ni njia zipi ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kutatua migogoro hiyo kwa njia ya amani pasipo na mvurugano wowote na pia naweza kushirikiana na wengine kwa kujaribu kutafuta mawaidha kutoka kwao. Pali ambapo ninaweza kupata tatizo katika kazi zangu. Naweza kutafuta ushauri kutoka kwao na kuwasikiliza na kufanya jinsi walivyo nishauri. Ikiwa ushauri wao, unaleta utatuzi kwenye shida yangu.

Changamoto pale kazi ni mingi. Wakati mwingine, naweza kua na changamoto na ratiba ya kazi. Pale ambapo, ratiba ya kazi inaweza kua, inaweza kua yenye. Natumia masaa mingi zaidi, ambayo inaweza kujipata kua nafanya kazi mingi zaidi kushinda malipo ninayofanya. Na naweza kukosa muda wa kujumika na jamii naweza kukosa muda wa kujumika na marafiki pamoja na familia inaweza kua ni jambo ngumu sana kulitatua pia changamoto nyingine pale kazini ni changamoto ya kiteknolojia. Mara mingi unaweza kupata kwamba kuna teknolojia fulani inayohitajika ili kutatua tatizo flani ila teknolojia hiyo haipatikani kutokana na bei ya kuweza kuweka teknolojia hiyo inakuwa ngumu zaidi kutatua matatizo mbalimbali yanayotukumba pale kazini Pia ni changamoto ingine ni changamoto ya ya watu kutokuelewana pale ambapo, watu tofauti tofauti, wanamtazamo tofauti tofauti kutokana na jambo fulani Ineza kuwa changamoto zaidi pale ambapo mtu fulani analiona jambo fulani tofauti na ninavyo lionelea na inaweza kuwa ngumu zaidi kutatua jambo hilo kutokana na kutofautiana kwa mitazamo.

Nafanya mazoezi asubuhi na mara mingi naweza kuona kuwa ni afadhali niweze kufanya mazoezi yangu asubuhi. Kwa kuwa ninapofanya mazoezi pale asubuhi ninaweza kuwa mchangamfu mchana kutwa naweza kufanya kazi zangu kwa ustadi zaidi. Mawazo yangu yanaweza kuwa changamfu naweza kufikiria zaidi, naweza kutatua changamoto tofauti tofauti yanayotokea pale kazini kwa ustadi zaidi, na inaweza kunieka mtu ambaye ni mchangamfu, mchana kutwa.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea pale katika jamii yangu. Kila mara, kila mara wanapo, wanapo, tunapo kuwa na mradi fulani ambayo inafaa kutekelezwa. Kila wakati naweza kujitolea ili niweze kutekeleza mradi huo na niweze kupata mafunzo zaidi na kujielimisha katika sekta hiyo ya usimamizi na utekelezaji wa miradi. Jambo hili limeweza kunisaidia sana kuboresha elimu yangu na kuboresha ustadi wangu katika sekta hiyo ya usimamizi na utekelezajiwa miradi. Pia, nimewai kufanya kazi ya kujitolea katika shirika la msalaba mwekundu pale ambapo niliweza kuomba kazi pale na nikaweza kupewa nafasi ya kazi ya kujitolea na niliweza kufurahia sana kufanya na kazi na wanashirika wa msalaba mwekundu Niliweza kujifunza mambo mengi kuhusu jinsi wanayakabili ni changamoto tofauti tofauti. Jinsi wanavyo tafuta suluhisho ya changamoto inayokumba watu katika miji tofauti tofauti ulimwenguni. Niliweza kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na jinsi ya kukabidhi changamoto.

Ninapotaka kustarehe, nezakuzuru mahali ambapo pana uwasili, kama vile neneza kuzuru sehemu ya bara ambapo kuna upepo mwanana na utulivu pale baharini. Pale, ninafurahia kukaa kwenye uo mchanga mweupe, pia kutembea pale majini, ineza kunifurahisha zaidi, na kukula yale chakula ya pale baharini, na kuweza kutulia na kutunga upepo mwanana, ineza kunistarehesha sana na kunipa utulivu.

Mara mingi ninapoenda shuleni ama kazini, napenda kulala mapema, ili nisieze kuchelewa kuamka, kuelekea pale kazini. Ila, ninapokuwa siendi kazini au siendi shuleni, ninapenda kulala kama masa zimeza kusonga, ili nieze kuamka na jua. Hapo ni pale ambapo nilieza kuandika shajara yangu kwa utaratibu na kufatilia shajara yangu na kuona malengo yapi nileza kutimiza wikini na malengo yapi sikuweza kutimiza.